Sana sana hei napenda sana na sana kunakuwanga poa hata kama ni vile hiyo safari inakuwanga mrefu lakini kuenda huko at least once unapunga hewa unauwind kidogo akili inashuka hiyo hunibamba hata kama ni jua na joto huwa hainifuraishi.

Ndiyo, huwa nafikiria sana kuanzisha biashara yangu na hiyo ndiyo ndoto yangu ya kimaisha kwamba naeza anzisha biashara ambayo inaweza kunikimu kimaisha na kunifanya niwe mtu wa maana duniani. Na pia itanifanya niweze kuwa na familia ambayo nitailea na hiyo biashara. Ndiyo ni sivi. Kue mzazi ambaye hana biashara.

Huwa nafuata asenali, kama ni mchezo wa iingereza, na hapa nchini huwa nafuata timu ambayo inaitwa Muranga Seal, inayocheza katika ligi kuu ya Kenya. Nyumbani huwa nafuata timu inaitwa Mwega Galaxy, ambayo inacheza eneo la kieni, na katika county ya nyeri huwa nafuata timu ambayo inaitua nyeri United.

Ndiyo, mimi napenda mvua sana. Mimi kama mkulima, lazima mvua inifurahishe kwa sababu mvua ndio inaleta maji ambayo. Wanyama wanakunywa, mimi natumia nyumbani, mimi ninatumia kulima, chakula changu ambacho natumia. Kinaletwa tu na mvua, yaani maisha yangu maji yangu mingi huwa inatoka kwa mvua, kwa hivyo mvua ndio muhimu sana kwa maisha kwa sababu maji ni ya.

Hapana sijawahi jifunza kupiga gitaa ni juu hata sijawahi kupatana na gitaa sijawahi kupata access kwa gitaa shule yetu haikuwa na gitaa, na gitaa inakuanga mbali, hakuna muimbaji kwetu. Kwa hivyo, ni ngumu sana nipatane na, nipatane na gitaa. Lakini nikaipata naeza furahia sana nikiishika.

Ndiyo nikamilishe kazi kwa wakati huwa naweka deadline alafu na make sure all my distractions nimeziweka kando iyo ni kama sioni sisikizi muziki situmii simu na sipatani na marafiki na sana sana huwa nimefanya research kabla ya kuanza kazi ambayo nikona nikonayo.

Huwa napenda disemba juu, disemba inakuanga ile wakati yenye, unapata, unaeza, angalia what you have achieved in the year. So, mimi huw napenda disemba juu utapata na marafiki zako, wenye hamjaonana, wenye wameenda makazini mbali mbali, huo mwaka kama walienda mbali na nyumbani, na huwa napata nafasi ya kurudi nyumbani after nimetoka kwa hivyo disemba ni mwaka muhimu sana kwangu joh.

Nikipata tatatizo kazini huwa naambia mdosi wangu ama huwa kwanza naambia rafiki yangu. Tunajua ni nini tunaeza jinsi ambavyo tunaeza isolve halafu tena nikishindwa sana. Naambia rafiki yangu mwingine mmoja halafu tukishindwa sisi wote naambia mdosi.

Ee vitu mingi sana mimi ubai mimi uzibai online. Ee nazitumia kwa simu, kama simu yangu niliitumia. Niliinunua online viatu manguo vitu mingi sana huwa nazinunua online especially electrical. Vitu electric huwa nazi huwa nanua na simu.

Huwa nadhamini mafanikio kama ya kuongezea mshahara au kuongezewa cheo kazini. Hiyo tu ndyo inaweza nifurahisha sana sana ama uende tu upate kitu mpya yrnye umrambiwa yenye haukuwa unajua iko. Hiyo tu ndyo mafanikio sana sana yenue huwa inanifurahisha.

Kusema ukweli kukiwa na mvua huwa sana sana juu kazi zangu huwa ziko online huwa sitoki sana na make sure nimenunua kila kitu yangu yenye nilikuwa nahitaji ndiyo nipunguze kutembea. Kukinyesha huwa kuna matope mahali naishi alafu tena usizi kama wakulima. Mituzi maji yote tunaipele kanga kwa shamba kwa hivo kukinyesha hakuna kutembea sana sana eeh so.

Ningependa kujaribu mchezo wa beach volleyball. Hei hua ina nifurashanga, sijawahiwecheza beach volleyball na sijui ni kwanini pia kuna huu mchezo nitangwa gymnastics ina nifurashanga sana lakini juu huku Kenya, hakunanga hizo vitu za gymnastics uwezi zifanya joa hizo nizile tuzile za spot sana sana sana mimi huku wanganimezikulia.

Napenda kuvaa suti, napenda kuvaa jeans, napenda kuvaa. Nguo yoyote yenye imeundwa poa, bora hiyo nguo ikuwe inanitoa fiti. Hizi huwa ndio mi hunagalia lakini mostly mostly napenda kuvaa suti juu suti inafanyanga mse anakaa poa sana na kajeans hivi, na nguo tu, nguo tu yaani polite ama kakhaki.

Tunazo sema labda NTV, kuna NTV, kuna Citizen, kuna KTN, kuna TV47 hizi ndyo mfereji zenye i guess mimi huwa nafuata fuata sana. Juu hzi ni zile zinajulikana na zinatambulika kwamba haziwezi kueneza uhondo ambao ni wa uwongo.

Huwa nachukia watu wenye huwa wanaringa sana. Mi sipendi hao watu bana. Hawa watu wanakuanga watu bure sana na siwapendi hata kidogo. Mi napenda watu wenye sipendi mtu anaringa ama mtu akona madharau ndogo-dogo. Kwewa watu wenye hawana uwezo. Hawa ndio watu ambao wenye nachukia sana kwa hii dunia sana.

Napenda mkate wenye napendanga ule mkate mkubwa wa broadways wenye hujakatwa ile bigi bigi zinaitangwa mini huku Kenya ikiwa imepakwa blue band na jam hai hiyo mkate inakuanga tamu hizi ndo zile mkate mimi hupenda ama nitupate ka superloaf ama ile yummy bread ya yellow. Heee huwa zina nibamba sana.

Nakumbuka nilikuanga mchezaji, mwigizaji, hii ndiyo kumbukumbu ambayo naipenda sana na niliigiza mpaka watu wakanipa pesa, kuna watu ambayo walinitafuta na connection ns hadi nikaenda nikapatana na waigizaji wakubwa kama Obina. Kwa hivyo mimi hii ndiyo kumbukumbu nzuri sana ambayo niko nayo ya shule kwa sababu hapo ndio niljua kwamba niko na talanta ya sanaa.

Simu yangu huwa naitumia kuenda kwa mitandao ya kijamii kuona nini ambacho kinaendelea katika nchi yetu na nchi nyingine ambazo zimetuzingira na nchi za ngambo. Huwa pia naitumia kama ofisi yangu kwa sababu kuna application kadhaa ambazo zinaeza tumika kama computer. Ndizo ziko kwenye simu ambazo ni za kikazi. Pia naitumia kuweka muziki na kuona filamu kwa hivyo ni kama runinga yangu kwa hivyo simu ni kitu cha maana kwangu.

Kusema ukweli, mii napenda zote lakini kama ni kutegua moja, napenda kucheza napenda kutazama michezo kwa sababu sina uwezo mzuri, ati mimi ni strika mpoa, ati mcheza gwiji sana napenda kucheza watu ambao wali mepewa hiyo kipawa ya kucheza na kuwashabikia kwa sababu michezo pia inalipa, soo mimi napenda sana kuona michezo.

Wiki yangu huwa naipanga Jumapili baada ya kanisa. Hapo ndipo huwa naangalia mambo ambayo nimeyafanya katika hiyo wiki na vitu ambayo niliweza kuachieve halafu napanga vitu ambavyo ningependa kuachieve the next week hiyo week ijayo. Naangalianga vitu ambavyo niliweza kuachieve. Na zenye sijaweza kuachieve sana sana.

Ushauri mwenye ningepea mtu mwingine ni kenye unataka kufanya, anza. Kama unataka kuanza kitu anza tu saa hii saa hii. Wewe usiogopia ama ushindwe nani atini support ama nani atafanya nini. Wewe tu anza na kuwa na ujasiri ya kuanza kitu ambacho na kuwa na ujasiri na amini ya kitu ambacho. Unakipenda kukifanya kwa sababu, unaezalipwa kwa kukifanya.

Pia ndio nimeshiriki mashindano ya michezo na mashindano ya uigizaji. Hei. Na hiyo mashindano haikuwa rahisi. Mashindano ya uigizaji ilikuwa wakati nilipokuwa ya shuleni shule ya upili. Na mashindano ya michezo pia ni wakati nilikuwa ya shule ya msingi. Huko tu ndio nimewahi shindana.

Ndiyo napenda sana kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu hii Kenya yetu siasa ndo kila kitu kwa hivo, napenda sana kuongea kuhusu siasa kwa sababu ukienda kwa hoteli, watu wanaongea siasa. Ukiwa nyumbani, watu wanaongea siasa. Ukienda kwa matatu, watu wanaongea siasa. Tena mpaka televisheni zetu mambo mengi yanaongolewa tu ni sia ni siasa.

Kusema ukweli, sijawahi tembea na ndege, sijawahi safiri na ndege, nisidanganyane, ndege tu naioneanga kwa TV, na kwa mitandao ama watu wengine wenye wamele, safiri na ndege, lakini mimi mwenye kivyangu sijawahi tembea na ndege, na huwa nataka sana kusafiri na ndege.

Rafiki yangu tulipatana baada ya shule, tukienda kusoma ya shule ingine ambayo ni ya computer mimi naye tulifanya mambo mingi tulienda sherehe zetu za kwanza, tamasha zetu za kwanza, tulipata warembo wetu wa kwanza. Tukee jichora matattoo wa kwanza, na lini nibamba juu ni rafiki ya kweli juu alikuwa ananisaidia bila hata kuniuliza chocho rafiki yangu tunampenda na mungu tu amlinde.

Kwa sasa hivi mchezaji ninayempenda ni Bukayo Saka ambaye ni winger wa Arsenali matata sana. Ni kijana mdogo lakini anacheza mpira vizuri. Huyu ndiye mchezaji mwenye napenda sana saa hii ni wa England kijana mweusi mrembo na mzuri sana wa Arsenali Bukayo Saka.

Kusema ukweli mi huwa sipendi kufanya kazi tena, ningekuwana uwezo ningelipa mtu mwenye anaweza nifanyia hizi kazi zote za kinyumbani kama kufua, kupika, kupiga deki. Ningekuwa na uwezo ningelipa, ningetafuta mwana dada ambaye anaweza ziosha. Lakini juu mi huwa sipendi, sipendi sana hata kufanya kazi.

Kitu cha kwanza nikiamka hivi asubuhi. Huwa naenda naweka maji kwa chupa moja lita moja napiga maji lita moja. Alafu na piga pressups kama kumi hivi na twenty. Alafu naomba, alafu nachuka simu yangu naingia mtandaoni kuangalia nini ambacho wakenya wengi wanaongelelea. Eee, hivo ndo mimi huwa nafanya.

Ee napenda kuangalia nyota bana, lazima wewe kama mwanaume unangalia juu bana, mashida zako zina zinaenda juu, naangalia nyota, unaona tule tu raising stars, tu shooting stars hiyo, kuangalia usiku juu huwa ni kitu ambacho kinafurahisha tu mwili na unasikia ukiwa poa.

Jioni napenda kula kaugali hivi, kaugali ikue imepikwa freshi na kanyama huku either ikue nyama ya mbuzi ama nyama ya ng'ombe, ama samaki, ama ngurue anyway tu nyama poa bora imewekwa vitunguu safi na kanyanya vizuri halafu pale unaipata na, kando unaipata na aitha mboga, ama na sukuma.

Napenda kuimba sana, napenda kuimba nyimbo za reggae, za rnb, za gospel, kuna wakati hata nilikuwa nimejoin kwaya ya shule, napenda kuimba juu kwa sababu ukiimbs unaeza toa stress zako, unaeza jireleave stress zako bana, kuimba ni part ya maishi, so naendanga na kuimba hadi kanisa bana.

Nimeenda maonyesho ya sanaa kadhaa nimeenda yenye ya shule nimeenda yenye inakuwanga ya kitaifa nimeenda yenye inakuwanga inahusuku kwa shule pia nimeenda ya county yenye vijana wa county wanaendanga tu wana act wanashikana kiasi nimeona wasee kadhaa wakipiga drama zao.

Mi hata ukaniangalia poa, mi napenda kuvaa ndevu bana. Nikanyoa ndevu zangu naeza kaa kama katoto. So nikienda hata kunyolewa. Na ambianga mwenye aninyoa, boss, usijaribu, usifikirie. Ama kitu ikudanganye, ujaribu kuguza ndevu zangu.

Nimewai kumfuga mnyama bana nimefuga ng'ombe nimewai fuga mbuzi niko na mbwa na pia niko na paka wangu ambaye ninamwita priority nampenda sana kapaka kangu na mi sijafuga mnyama nimefuga wanyama.

Sithani natumia zana mingi za digiti lakini digiti labda calculator hivi. Eee hiz tu ndio natumia. Eee juu tena kwa biashara yangu sdhhani natumia zana sana. Biashara yangu sana huwa iko kwenye simu. So after tu hiyo sidhani kuna nyingine

Nikiwa katika furaha huwa nakunya vinywaji zangu za sherehe tuseme labda kilewe kimoja kama kataska kabaridi na kama kali ka smirnoff au kama viceroy hizi ndo huwa zinanifurahisha nikuwa kwenye furaha naenda nakula nyama after na naenda nacheza muziki napiga densi.

Kusema ukweli, mimi ni mtu kuamka usiku. Naenda nalala mapema, tuseme saa mbili, saa tatu, saa nne alafu ikifika saa saba hivi sana, niko on ama saa sita. Nimeshaamka niko on hivi ndo niweze kuconcentrate kwa vitu zenye nafanya. Kubuhuwa wakati huwa kuna kimnya kizuri.

Changamoto ambazo zenye napatana nazo kazini inaweza kuwa labda kuchelewa kazini sababu ya jam kukosa vitu ambavyo maybe mlikuwau mnahitaji kazini na juu ya kukosa macustomer kwa hivyo pesa zinakuwa kidogo mnashindwa kununuwa vitu zenye nahitaji kazini za kuongeza kazi ikuwe juu.

Ndiyo sana bana, mimi teknoloji ya mpya tu nikiono imetokea huwa najaribu sana nijue ndiyo nisiwachwe nyuma iwe ni simu ndogo, iwe ni simu kubwa, iwe ni earphones za moto, iwe ni speaker ndogo, iwe ni tv kubwa mimi huwa nazipenda sana ndiyo at least, miweze kusongo na dunia jinsi ambavyo inasonga.

Mimi naeza srma bado sijaupna na huo mfumo na ningependa sana kujua huu ni mfumo wapi wa usalama wa vidole kwani vidole vinafanya nini, au tu niseme tu ukweli mimi sijui usalama wa vidole ni upi ningependa sana kuelezwa kwa hivyo mnaeza kuniambia kuihusu.

Hmmm ee huwa ninapenda kuchora hapo kwa kupaka rangi apana ee kuchora ninapenda kuchora lakini nilijaribu kuchora nikaona huwa sina hicho kipawa cha kuchora nilikuwa na rafiki yangu ambaye ni master wa kuchora lakini mimi kusema kweli ninapenda lakini sina uwezo so huwa siipigi sana sichori sana.

Niko na kipawa cha uwandishi, na kipawa cha uigizaji hizi ndio vipawa zenye mimi huwa ninaona na marafiki zangu huwa wananiambia niko nazo vipawa za uchekeshaji katika uigiza na kipawa katika uwandishi kama huwa siongei.

Kila jioni kabla ni lale huwa naangalia fila mmoja yenye nilikuwa nimefuata ama yenye inaendelea ina trend huko mitandaoni. Napia napia nafanyanga nala. Naandika vitu zenye nataka ku accomplish the next day hivyo ndo nafanyaga kabla nilale na nanaomba.

Naam naongeza tu nakula tu dawa na nakula fiti halafu na makesure naangalia mwili yangu kwanza nakula zile chakula za vienyeji vienyeji pia nazuia kukula hizi vitu mbaya mbaya zinaweza zuru uzazi wangu ee na naenda gym.

Napenda kukula pilau nyama ugali na nyama ya mbuzi napenda tena kukula mukimo na kanyama kambuzi hivi napenda kukula chakula gani ingine, machapati hivi na kanyama napenda supu, napenda ugali.

Mimi napenda kucheza pale draft ama kachess wakati nadai kupitisha wakati nadai tu muda uende huwa nacheza na marafiki nikipata mtu mzuri mwenye anaeza cheza tunacheza vibaya sana lakini si ati sana hivyo juu hakuna vitu mingi unafanya hapo.

Mi huwa nafua nguo mara moja kwa wiki mbili, sababu mi huwa nafua nguo zote mara moja alafu nazivaa zote mara moja kwa hivo zikiwa chafu mara moja nazifua mimi huwa sifui kwa wiki kwa wiki naeza fua mara moja. Heri tu niseme ukweli.

Mimi huwa ninapenda juisi ya mango. Sana sana juu maembe huwa inanifuraisha. Kimaembe kwangu inakuanga lile tunda ambalo ninalipenda zaidi. Kwa hivyo juisi ya maembe huwa nifurahisha sana. Ikifuatwa nyuma na juisi ya apple na ya tusemi nini na ya watermelon hivi. Lakini sana sana napenda juisi ya maembe.

Ndiyo ndiyo mimi napenda sana kulima bustani kwa sababu hapo ndipo utakuwa unachill ukiwa kwenye uko na wasiwasi amu ukiwa na furaha ama ukileta marafiki zako nyumbani washerehrke kitu moja ama mbili hususan napenda sana kulima bustani huu kulima huu unanifurahisha sana sababu sisi tuko hapa juu ya ukulima ukulima ndyo unatueka uhai.

Hapana, hapana, mimi siwezi vaa vipuli, mimi kama mwanaume, especially kama mwanaume wa huku Afrika na wa kiafrika si vizuri huwa hii si picha nzuri kuonekana umevaa vipuli, kwa sababu jamii huwe inafikiria unajifanya msichana na huwezi iskizia jamii bana.

Mimi huwa napenda mahali pako kimya ndyo niweze kufikiria na niweze kuenjoy kwa sababu watu wakiwa mahali kukiwa na kelele kuna mtu wa kitabia ambazo wewe huzipendi na huwezi muambia kwa sababu kila mtu ana uhuru kwa hivyo napenda mahali penye pametulia kwa sababu huu hivyo ndivyo mapenzi yangu yako mimi nimtu mtulivu.

Nahitaji ujuzi wa pricing na huo ndo nafaa kuimarisha yaani kuquoting your trade hiyo ndo ile ujuzi mimi nafikiri nafaa kwa sababu unapatanga ni kama na jibia vitu zingine. Unalipisha pesa kidogo na labda client alikuwa anafikiria atakulipa pesa nyingi. So hii ilo nafikiria nafaa kubadilisha.

Hapana niko na dustbin moja na hiyo yote moja ndyo huwa ninaeka takata zangu zo takataka zangu zote so sijui kugawanya naezafanya aje lakini kuna time huwa ninagawanya naeka vyakula kama ni mandizi nimetoa ni maganda ama chakula chochote mahindi hizo huwa ninapea wanyama lakini hizi zingine za plastiki huwa nazipeleka tu ndani ya kitu moja naweza kupika nazipelekanga tu kwa bin moja.

Nguvu zangu ni ati mimi ndiyo mkubwa wa social media, mtandao. Vile vitu ambavyo vinapostiwa na kampuni pale za mtandao mimi ndiyo nafaa kuziwe mimi ndiyo nafaa kuziweka hiyo ndiyo nguvu yangu so lazima wakuje waniulize, waniambia hiyo andika kuhusu hii na hii.

Mabadiliko tu ikikamu unakubali. Hakunanga haja ya kupiga nayo unaishambulia kwa kuikubali na kuanza kufanya kazi kwa jinsi hayo mabadiliko yanataka kwa sababu kazi, kazi lazima iendelee. So wewe lazima uadjust kila time na ukubali kwamba mambo hubadilika kila siku kwa siku.